Naboresha michakato ya kazi yangu kwa kuangalia na kuchambua na hufanya kazi kila siku kwa kubaini changamoto au kutafuta njia gani zanazonipotezea muda baada ya hapo na tafuta njia bora zaidi za kufanya kazi kama kupanga ratiba vizuri, kutumia zana au teknolojia zanazoshia kazi. Hii itanisaidia mimi kufanya kazi kwa umakini na kwa muda una takiwa.

Mimi napendelea viatu vya wazi kwa sababu unajisikia niko huru pindi nikivaa pia ninakua ninajiamini na pia viatu vya wazi inasaidia kutembea kwenye barabara yoyote ile. Iwe ya vumbi, iwe ina mawe mawe, iwe ya lami, inaenda kute kote kule kuliko high heels.

Mimi ninapenda mchezaji anayeitwa azizi ki. Azizi ki alikuwa anachezea timu yetu ya Yanga hapa Tanzania. Alikuwa ni mchizaji mzuli sana. Anafunga magoli kwa wakati ya nafasi. Eti mchezaji wake alikuwa ni mzuri sana na bora sana kuliko wachezaji wengine. Saa hivi kahamishiwa timu ya Wydad. Sijajua iko kwenye nchi gani.

Kiukweli nina njia nyingi sana za kushulikia wateja wangu, kwanza kwa kuwajibu, maswali yao kwa wakati, pia kuwapa mbinu mbadala, na pia kuwambia namna gani kitu nachokiuza, kitawapa, faida zaidi kuliko hasara. Hicho ndicho ambacho nina kifanya, pindi mteja anapokuja kwangu kununua bizayangu.

Kama nilivyokuambia mimi ni mfanyabiashara tu wa online. Sifanyi kazi yoyote ile. Ko hata sijui naanzaje mradi mpya wa kazi yangu. Mfanyabiashara mimi kama mfanyabiashara wa online napost kazi zangu online. Napata wateja online alafu ninapeleka kiwandani. Kwa sabu ninauza mabati.

Kiukweli mimi natumia programu za WhatsApp tu kwa sababu kazi zangu nyingi zinahusisha na utafutaji wa wateja kupitia WhatsApp. Kwa hivo WhatsApp ndo program naitumia mara nyingi. Email naitumia lakini sio mara nyingi. Kama ikitokia kuna kuomba kazi ndo na iombea kupitia email lakini sio mara nyingi.